Ndiyo, nimewahi kulima na ni uzoefu ambao unakufundisha uvumilivu na kukupa hisia ya ukaribu na ardhi wakati unashika jembe na kuanza kulima shamba, mwili wako unahisi uzito wa kazi lakini moyo wako unajazwa na matumaini ya mavuno yajayo. Kuna harufu ya udongo safi inayounuka hewani. Sauti ya ndege wakipiga kelele zao za asubuhi na jasho linalo tiririka likiwa kama ushadidi wa bidii yako. Kulima kuna kufanya uelewe thamani ya chakura tunachokira kila siku kwa sababu unaona safari yake ikianzia mbegu ndogo inayopandwa ardhini hadi mmea unaokua na kuzaa matunda ni kazi inayohitaji subira kwa sababu matokeo yake hayaji mara moja bali baada ya muda na uangalizi wa kila siku wakati mimea inaanza kuchipua moyo wako unajawa na furaha na unahisi kama maisha mapya ya mezaliwa mbele ya macho yako hata changamoto kama ukame au wadudu zinapojitokeza zinakufundisha kuwa mkulima ni mtu wa matumaini na uvumilivu anajua kwamba kila msimu huleta somo jipya kwa hivyo, kulima sii tu kazi ya shamba, bali ni safari ya kiroho na kimwili yanayokufundisha kushukuru, kustahimiri na kuishi kwa uhusiano, wa karibu na asili.